Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huo. Ninahitaji kukagua ripoti yangu. Niakikishe takwimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu? Hebu nisome tena polepole. Kuna sehemu kadhaa zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu katha. Zinaeleza vizuri zaidi. Nitaandaa maswali ya nayoweza kuulizwa. Niwe na majipu tayari. Suruwali na shati la kawaida litafaa. Au inavyo bidi nivaye taipia. Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninahitaji kulala mapema. Ninahitaji kulala mapema ili ni amke na akili safi. Mkutano huu muhimu kwa kazi yangu.

Ndio, mimi ninapenda kutembea kwa miguu. Kwa sababu, nikitembea kwa miguu, ninaweza kufanya mazoezi. Damu, inaweza kutembea vizuri kwa mwili. Na ninaweza kukua na afya bora. Kwa hivyo ninahakikisha kila siku asubuhi ama jioni nimetembea dakika kama thelathini. Kwa hivyo nisipo tembea asubuhi, pengine nimeamka, sijamka mapema na muda unaenda nafaa kuingia kazini nakikisha jioni ninatembea kwa miguu na imenisaidia afya yangu imeanza kuimarika na pia mwili wangu umeanza kukuwa wa upesi naweza kukimbia saa hizi ninaweza kukimbia. Kwa hivyo ninapenda kutembea kwa miguu.

Vitisho vya mtandao vimekuwa mingi. Unapata watu wanatusiwa pale, watu wanatishiwa maisha. Hata wengine wanatumia wezi. Unajipata umepiga picha uko nyumbani kwako na mahali uko unapata kuna wezi wamekuja pale. Wameiba vitu, ama wamekuibia. Kwa hivyo, mimi najilinda kwa kuto siwezi kupiga mahali n na nyumba yangu na kusema mahali niko kwa hivyo siwezi sema mahali ninaishi kwa sababu siyo kila mtu mtandaoni ni mtu mzuri kwa hivyo siwezi sema mahali ninaishi na pia namba zangu za za rununu siwezi weka pale kwa ndivyo halafu pia ninatumia antivirus kwenye simu yangu ili iwezo kuangalia ama kuzuia vitu ambavyo inaweza kuadhiri. Data yangu kwa rununu yangu isiweze kuangaliwa na mtu yeyote yule. Kwa hivyo ni najilinda hivyo na ime nisaidia pia juu sijapata vitisho yoyote na hakuna mtu ameweza kupata data yangu kupitia mtandao.

Usiku kabla nilale, ninahakikisha nimekula vizuri, siwezi kula sana. Kwa sababu itanisumbua usiku. So, ninakula ile imenitosha. Halafu, baada ya kula, ninasugua meno. Hiyo ni kitu ya maana nafaa kufanya. Ili niweze kuhakikisha meno yangu, iko salama, haina kitu yoyote, ama shida yoyote. Kwa hivyo ninahakikisha nimesugua meno vizuri, ninahakikisha nimepanga vitu yangu ya kesho, kama kesho navaa, suruali, ama sketi, ninaweka pale. Kwa hivyo ndio nikiamka asubuhi, niko tayari. Sitaki ifike asubuhi tena, nianze kuangalia nitavaa nini, nitavaa hii, nitavaa hii. Kwa hivyo ninahakikisha nguo ambazo ninafaa kuvaa kesho ziko tayari, ninaweka kando, mpaka viatu na begi ambayo ninafaa kubeba. Kwa hivyo ninafanya hivyo.

Mimi ninapenda kula nyumbani kwa sababu nikila pale nyumbani nikona muda wote. Sitakuwa na ile haraka ya nafaa kuharakisha kwa sababu kuna wateja wengine wanafaa kula. Na pia pale nyumbani nikona uhuru wa kukula chochote, kukula mnaweza chukua muda wote mnahitaji. Na pia kukula nje inahitaji uweze kung'ara, ndio uweze kutoka. Lakini nyumbani naweza vaa venye ninataka na hivyo ndivyo kwa hivyo mimi napendelea kukula nyumbani.

Sera ambayo ni naiona muhimu kwa kampuni ni sera za fursa sawa. Namanisha kila mfanyikazi apewe fursa sawa. Isiwe ya kwamba kuna wale wanapewa fursa ingine, wengine hawapewi fursa, kwa hivyo fursa sawa naona ikiwa muhimu. Pia sera za maadili ni muhimu pia kwa sababu wafanyikazi wanafunzwa jinsi hiyo kampuni inafaa kufanya kazi, maadili za hizo kampuni na maadili ya mfanyikazi binafsi. Pia kanuni za mavazi naona ni muhimu ni sera muhimu.